Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa. Ni sherehe nzuri sana ambayo ninaisherehekea kila mwaka. Kila mwaka ninakata keki, mimi na ndugu zangu. Tunakula kwa pamoja. Tunafurahi kwa pamoja. Tunapendelea sana kukata keki aina ya chokoleti. Ambayo ni kubwa sana, inatutosha sisi familia yetu, pamoja na marafiki zetu.